Kuhusu ile swali la kufuata matukio ya kimataifa katika harakati zangu za kila siku mimi upenda sana kutazama runinga kwenye channel ya aljazeera nafuatilia habari hiyo ili niendelee matukio ya kimataifa nisikie kuwa rais wa amerikani anapanga nini Urusi imeendeleaje kuvamia Ukraine na wachina upande wao wanatazamia ulimwengu vipi hayo ndio mambo napenda sana.

Kama napenda mvua, naweza sema mvua ni kitu ya maana sana, ikinyeshea mimea, inaleta rutuba, inabadilisha hali ya anga, kwani kitu ya muhimu, lakini kwa hivyo, kwa hivyo, si kumaanisha naweza ishi sehemu ambayo yanyesha kila. Sitafurahia, nitaudhika, mimi napenda tu mvua ikinyeshea mimea, na nafananisha mvua na baraka.